Huwa ninasafisha vifaa yangu mara kwa mara kila siku. Hili ni kuhakikisha kuwa, hakuna uchafu wowote ambao unatolewa kutoka mahali pamoja hadi mahali pengine huwa ninasafisha vifaa vyangu mara kwa mara kila siku.

Huwa najenga mahusiano na wafanyi kazi wengine kwa kuhakikisha kuwa nina nidhamu na pia kutia bidii kwenye kazi yangu ili kuakikisha kuwa hakuna mtu yoyote ambaye tunapitana wala bosi hata kasirika kwa kuwa sijafanya kazi yangu. Mahusiano mazuri kazini huwezesha kazi kufanyika kwa haraka, kufanyika bila makosa yote na hili linafanya wateja wazidi kuongezeka.